Ndiyo, napenda kula samaki naupenda kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na pia kinafaida nyingi kiafya. Samaki hunifanya nijisikie mwepesi baada ya kula, tofauti na vyakula nzito nzito. Napenda zaidi samaki waliokaangwa au waliopikwa kwa nazi, hasa wakiwa na wali au ugali. Harufu na latha yake hunikumbusha nyakati za utulivu na chakula nikiwa huko nyumbani nikiwa mdogo mamangu akinipikia. Pia ufurahia samaki kwa sababu unaweza kupikwa kwa njia nyingi bila kuchosha. Kwa ujumla, samaki ni miongoni mwa vyakula ninavyo penda. Unipa furaha vyakula, unisaidia kiafya na unifanya nithamini zaidi vyakula vya asili.

Kinywaji ninacho kipenda ni taska. Ninakipenda kwa sababu kina ladha ya kipekee, iliozoeleka na pia kina historia ndefu ambayo wengi wanaihusisha na nyakati za urafiki na sherehe. Taska hunipa hisia ya utulivu na burudani. Hasa ninapokuwa, napokunywa kwa kiasi na kwa wakati unaofaa. Mara nyingi napendelea kukinywa nikiwa na marafiki au familia. Hasa wakati wa mapumzika au tukio maalumu. Ama ninapoenda kutazama kujiunga mchezo wa mpira. Hali inapokuwa na furaha na mazungumzo mazuri kinywaji hiki uongeza latha ya muda huo bila kuharibu mazingira. Napenda zaidi kukinywa kukiwa baridi. Na kwa sababu latha yake ujitokeza vizuri sana kukiwa baridi kwa ujumla, taska kwangu siyo tu kinywaji bali ni sehemu ya kumbu kumbu na muda wa kushirikiana na wengine. Nakumbuka wakati rafiki yangu Kevin alinipeleka katika bustani na kununulia kinywaji hiki kwa mara ya kwanza. Kinywaji hiki unifanya nijisikie nimepumzika, nimeunganishwa na watu, ninaowapenda na kufuraia muda kutulivu na kwa uwiano.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Ingawa mahali nilipozaliwa nina kumbukumbu nyingi na nina pa dhamini sana. Maisha yalinifanya nihame na kuanza kuishi sehemu nyingine. Mabadiliko hayo yalikuja kwa sababu ya masomo, kazi na kutafuta, fursa mpya maishani. Kuishi mbali na nilikozaliwa kumenifundisha kujitegemea na kuzoea mazingira mapya. Nimekutana na watu tofauti tamaduni mpya na nimejifunza kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Hata hivyo, bado ninahisi uhusiano wa karibu na mahali nilipozaliwa kwa sababu familia na historia yangu viko pale. Ujumla, ingawa sipo nyumbani nilipozaliwa, moyo wangu bado unahusiana na huko. Naamini kila mahali nilipoishi kumechangia kunijenga kuwa mtu nilie leo.

Mara nyingi nafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi na mkarimu kwa watu. Huanzia kwa mazungumzo madogo kama kusalimiana kuuliza hali au kuzungumzia jambo la kawaida linalotuzunguka sote. Hatua hizo ndogo husaidia kuvunja ukimya na kuanza kujuana taratibu. Pia hujaribu kuwa msikilizaji mzuri ninapomsikiliza mtu kwa makini na kumuonyesha heshima huwa rahisi kujenga uaminifu na ukaribu. Watu wengi hupenda kuzungumza na mtu anayejali anachosema. Kwa upande mwingine, ninapenda kushiriki katika shughuli za pamoja kama kazi, michezo au matukio ya kijamii. Shughuli hizi hutoa nafasi ya kukutana na watu wenye maslahi yanayofanana na yangu kwa ujumla, kufanya marafiki wapya kunahitaji uvumilivu, uaminifu na kuwa wewe mwenyewe. Siharakishi urafiki huacha ukue kwa kawaida. Na hivyo huwa kwa kweli na wa kudumu zaidi.

Ndiyo, ninanunuwa vitu kwa kutumia simu na kwa kweli nimeizoya sana njia hii kwa sababu ya urahisi wake. Kwa kutumia simu, ninaweza kufanya manunuzi wakati wowote bila kulazimika kuenda dukani. Hii unisaidia kuwokoa muda na nguvu hasa pale ninapokuwa na shugli nyingi au nimechoka. Kabla ya kununuwa huwa napitia bitha tofauti. Ninalinganisha bei na kusoma maoni ya watu wengine waliokuisha nunua. Hii hunipa ujasiri zaidi katika uamuzi wangu. Kwa sababu najua ninachokipata na kama kinafa mahitaji yangu. Pia napenda ukweli kwamba kuna chaguo nyingi zaidi mtandaoni kuliko dukani. Malipo kwa kutumia simu hunifanya nijisikie salama na mwenye utibiti wa matumizi yangu. Naweza kufuatilia kiasi ninachotumia na kuepuka matumizi ya haraka yasio na mpango. Haitha, huduma za usafirishaaji hunifanya nipate bitha moja kwa moja hadi nilipo bila usumbufu. Kwa ujumla, kununuwa vitu kwa kutumia simu kumekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ninjia ya kisasa, inayorahisisha mambo na inayonipa uhuru wa kununuwa kwa utulivu na kuwamuzi uliozingatiwa vizuri.

Ndiyo, ni mewai kuenda kwenye tamasha la muziki na lilikua tukio la kukumbukwa sana. Kuanzia maandalizi, paka kufika eneo la tamasha, kulikuwa na hamasa na furaha ya kipekee, kuona watu wengi wamekusanyika kwa jengo na kwenye lengo moja la kufurahia muziki kulifanya nijisikie sehemu ya jamii kubwa yenye, hisia zinazofanana. Wakati wasanii walivyopanda jukwaani na muziki ukaanza, hali ilibadilika kabisa. Sauti ya muziki, mwanga wa taa na kelele za mashabiki vilijenga mazingira na msisimuko mkubwa. Nilifurahia kuimba pamoja na wengine, kucheza na kuachilia mawazo yote ya kila siku kwa muda. Kilichonivutia zaidi ni jinsi muziki ulivyo waunganisha watu tofauti kabisa kwenye densi. Hakukuwa na tofauti za umri au wasili, kila mtu alikuwa anafurahia wakati huo. Hiyo ilinifanya ni tambue nguvu ya muziki katika kuleta furaha na umoja. Bada ya tamasha, nijisikia ni mechoka lakini nikiwa na furaha sana. Ilibaki kuwa kumbukumbu nzuri ambayo hunifanya ni tamani kurudia tena siku nyingine. Kwa ujumla, tamasha la muziki ni uzoefu unaogusa hisia, unaoburudisha na unawacha alama nzuri. Moyoni, pao, pangu.

Kuweka kazi na maisha ya kibinafsi kwenye uiano mzuri, ni jambo ambalo mimi hujaribu kwa makini kila siku. Kwanza, hujua mipaka yangu, ni lini kazi inaanza na ni lini inafika mwisho. Hii inahakikisha kuwa siwezi kuendelea kufanya kazi bila kikomo na kupoteza muda wa familia, marafiki au burudani yangu binafsi. Kila siku, hujaribu kupanga muda kwa ufanisi. Kwa mfano, kazi za lazima hupewa kipaumbele mapema asubuhi na kazi ndogo au zinazoweza kusubiri huondolewa au kufanywa baadae. Hii inaruhusu muda wakupumzika, kujifurahisha au kushughulikia mahitajia ya kibinafsi bila hofu ya kuchelewa kazini. Pia, huweka mipaka ya kidijitali. Kwa mfano, siangalii barua pepe za kazi usiku au wakati wa mapumziko makubwa. Isipokuwa ni jambo la dharura. Hii hunisaidia akili yangu kupumzika na kurudisha nguvu kwa kazi inayofwata. Zaidi ya yote hujifunza kusema hapana pale ni lazima. Kuna wakati baadhi ya majukumu au mwito wa kazi unaweza kuvuruga maisha yangu binafsi. Na kuelewa hili kunisaidia kulinda muda wangu kibinafsi bila hatari ya kushindwa kazini. Kwa ujumla, kuweka uiano kati ya kazi na maisha ya binafsi ni swala la upangaji, mipaka na uelewa wa mahitaji ya mwili na akili. Ukifanya hivyo huhisi furaha, utulivu na ufanisi kwa pande zote mbili. Kazi inafanyika kwa wakati wake na maisha binafsi hayakosi ladha au furaha.

Napenda kucheza michezo mbali mbali na moja wapo ni mpira wa miguu ambao naupenda sana. Mpira wa miguu hunipa nafasi ya kujiweka hai kimwili, kushirikiana na wenzangu na kufurahia ushindani wa kirafiki. Ninapocheza mpira uhisi nikiwa huru, mwenye nguvu na mwenye furaha. Hasa tunapocheza kama timu. Mbali na mpira wa miguu napenda pia kucheza michezo mingine kama basketball na wakati mwingine volleyball. Michezo hii unisaidia kubadilisha mazingira, kutumia mwili kwa njia tofauti na kuhepuka kuchoka kwa kufanya jambo moja kila wakati. Pia unifundisha nitamu, subira na umuhimu wa kushirikiana na wengine. Kwa ujumla, kucheza michezo ni sehemu muhimu ya maisha yangu, unisaidia kujitunza kiaafya, kupunguza msongo wa mawazo na kujenga urafiki mzuri. Michezo, unipa furaha nguvu na motisha ya kuendelea kuwa hai na mwenye afya njema.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuheshimiana, kuwasiliana vizuri na kushirikiana kwa dhati. Kwanza kabisa, huanza kwa kuheshimu watu wote bila kujali nafasi au cheo chao. Hii hujenga mazingira ya kuaminiana na kufanya kazi kwa amani. Pia huhitaji kuwasiliana kwa wazi na kwa heshima. Na wasikiliza mawazo yao natoa maoni yangu kwa njia ya ustaha na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Mawasiliano mazuri husaidia kuondoa kutoelewana na kuimarisha ushirikiano kazini. Kazi ya hapo kazi ya hapo zaidi ni napenda kushirikiana nao katika kazi za pamoja. Kufanya kazi kama timu huni jenga mimi binafsi na pia huimarisha uhusiano kati ya wafanyi kazi. Napo saidiana au kusaidiwa, huongeza mshikamano na hali ya kuaminiana. Pia hujitahidi kuwa mtu wa kuaminika. Niki ahidi jambo huhakikisha na litimiza. Jambo linalofanya wengine wanione kama mshirika wa kweli. Wakati mwingine, mazungumzo ya kawaida nje ya kazi pia husaidia kujenga ukaribu na ubinadamu. Ujumla najenga mahusiano kazini kwa heshima, mawasiliano, ushirikiano na uaminifu. Mahusiano mazuri hunifanya mazingira ya kazi yangu yawe bora, kazi ifanyike kwa ufanisi na kila mtu ajisikie kuthaminiwa.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali ninaloubeba moyoni mwangu. Kwa sababu hapo ndipo hadithi yangu ilipoanza. Ni mji wa kawaida tu si mkubwa sana. Unaitwa mji wa dagoreti. Lakini ukona maisha na sauti zake mwenyewe. Asubui kulikuwa na kelele za watu wakijiandaa na shugli. Watoto wakikimbia, kuelekea shule na wafanyabiashara wakifungua maduka yao taratibu. Nilipokuwa mtoto. Nilipokuwa mtoto bado. Mji huu ulionekana kama dunia mzima. Nilicheza mitaani na marafiki tukicheka bila wasiwasi wa maisha. Tulijua kila kona, kila uwanja, mdogo na kila duka la jirani. Watu walifahamiana na salamu zilikuwa za kawaida hata kwa mtu usiyemjua vizuri. Kilichofanya mji wangu uwe wa kipekee ni ushirikiano wa watu wake. Wakati wa sherehe, kila mtu alishiriki. Wakati wa shida, jamii ilisimama pamoja. Kulikuwa na hisia ya kuwa nyumbani, hisia ya usalama na kuonekana, nilipokuwa na hatimaye kuondoka, niligundua kuwa mji wangu haukuwa tu mjengo na barabara, bali ulikuwa kumbukumbu, maadili na mafunzo ya maisha, ulinifundisha kuheshimu watu kuwa mnyenyekevu na kuthamini vitu vidogo. Hadi wa leo nikirudi mji mwangu wa kuzaliwa mimi huhisi mchanganyiko wa furaha na huzuni ya mbali. Mahali paliponijenga, paliponipa mizizi, paliponifanya niwe mtu niliye leo.

Shuguli yangu ya kupendeza zaidi ni kupumzika nikiwa nafanya jambo linalonipa utulivu wa akili. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki kwa sababu hunisaidia kupunguza mawazo na kunifanya nijisikie huru. Nikiwa na muziki mzuri na hizi kama akili yangu inapata na fasi ya kupumua na mwili wangu unakuwa mtulivu. Pia napenda kutembea au kukaa peke yangu ni kitafakari mambo ya maisha. Wakati huo hunisaidia kujijua zaidi, kupanga mawazo na kuelewa ni nachotaka kufanya baadaye. Nimuda ambao hunipa amani na kunifanya nijisikie nimerudi katika hali yangu ya kawaida. Wakati mwingine, shuguli yangu ya kupendeza huwa ni kuwa na marafiki au familia, tukizungumza na kucheka bila presha. Hata mazungumzo ya kawaida hunipa furaha mkubwa na kunifanya nijisikie kuthaminiwa. Kwa ujumla, shugli ninayoipenda zaidi ni ile inayonipa utulivu, furaha na kunifanya nijisikie mimi mwenyewe. Si lazima iwe jambo kubwa, hata kidogo tu kinaweza kunipa raha, kubwa mradi tu kinanifanya, nijisikie vizuri ndani yangu.

Ndiyo, uvaa, miwani, hasa pale ninapovihitaji kuona vizuri au kulinda macho yangu. Miwani hunisaidia sana nikiwa nasoma, nikifanya kazi kwa muda mrefu, au nikiwa mbele ya skrini. Pia ninaiangalia kama sehemu ya mtindo wangu, kwa sababu inaweza kuongeza mwonekano mzuri kulingana na aina ya frame. Hata hivyo, pia ni miutumia contact lens vizuri. Contact lens huwa na faida ya kutokua na uzito usoni na huruhusu kufanya shuguli bila usumbufu hasa michezo au matembezi marefu. Pia hufanya mtu ajisikie huru zaidi kwa sababu hakuna kitu kinachozuhia uso au macho. Kwa ujumla, zote zina faida zake. Miwani unipa urahisi na ulinzi huku contact lens zikitoka uhuru na faraja zaidi. Muhimu zaidi ni kuchagua kile nikinakacho nifanya, nijisikie vizuri na kinachotunza afya ya macho yangu zaidi.

Ndiyo, nina ndege wakufugwa nyumbani. Nafuga kuku nyumbani. Kuku ni ndege wazuri sana wakufuga kwa sababu wanafaida nyingi na pia si wagumu sana kuwatunza. Ufugaji wao unahitaji uvumilivu, uangalizi na ratiba ya kuwapa chakula na maji kwa wakati. Ninavutiwa na ufugaji wa kuku kwa sababu wanatoa mayai na nyama. Na pia husaidia kuongeza kipato au kupunguza gharama za nyumbani. Pia kuku hufundisha mtu kuwajibika kwa sababu ni lazima uwajali kila siku bila kuchoka. Kuona kuku wakikua na kuwa na afya njema huleta furaha na kuridhika moyoni. Kwa ujumla kukuwa na kuku nyumbani ni jambo nzuri na la kujivunia. Ni mfano mzuri wa kujitegemea na kuishi kwa njia ya vitendo. Ni wazi kuwa wewe ni mtu anayejali na anayependa vitu vinavyokua na manufaa ya moja kwa moja. Wakati una kuku nyumbani ama mnyama yeyote.

Napenda kutembea maeneo tulivu na yenye mandhari ya asili. Kutembea sehemu zisizo na kelele nyingi hunisaidia kutulia, kupumua hewa safi na kupanga mawazo yangu vizuri. Mara nyingi napendelea barabara zenye miti bustani au maeneo ya wazi ambako kuna utulivu na mwanga wa kutosha. Pia napenda kutembea karibu na makazi ya watu hasaa jioni. Kuona watu wakiifanya shughuli zao za kawaida hunifanya nijisikie sehemu ya jamii na hunipa hisia ya maisha kuendelea. Ni njia nzuri ya kupumzisha akili bila kutumia nguvu nyingi. Wakati mwingine, napenda kutembea pamoja na rafiki au peke yangu. Nikitembea na mtu huwa muda wa mazungumzo na kushirikiana mawazo. Nikitembea peke yangu kutumia muda huo kutafakari na kujitambua zaidi. Kwa ujumla napenda kutembea mahali penye utulivu, usalama na mazingiria yanayonifanya nijisikie vizuri. Kutembea hunipa amani, hunipunguzia msongo wa mawazo na hunisaidia kujitunza kimwili na kiakili.

Napenda hali ya hewa nye pesi na yenye upepo mwanana. Si baridi kali wala joto kali sana. Hali hii unifanye nijisikie huru na mwili pamoja na akili hubaki katika mtindo wa utulivu. Kwa mfano, asubui yenye jua kidogo na upepo mwafaka ni wakati mzuri wa kwenda kutembea au kufanya shugli za nje bila uchovu. Hali ya hewa kama hii pia hunifanya naifurahi, kufanya mambo ya ndani kama kusoma, kusikiliza muziki au kupanga mawazo. Mvuwa nyepesi pia hunipendeza, kwani hunipa hisia za utulivu na hutoa nafasi ya kutafakari. Inapokuwa na jua kidogo na anga la bulu, uongeza furaha na nguvu ya kufanya shuguli za kila siku. Kwa ujumla, hali ya hewa ninayoipenda ni ile inayonipa amani, starehe na hisia nzuri ya kufanya mambo bila kusumbuliwa na joto au baridi kali. Hii unisaidia pia kuwa na mutazamo mzuri na moyo wa furaha siku mzima.

Likizo yangu ya ndoto ni ile naifikiria ni yenye utulivu, mandhari nzuri na uhuru wa hakili. Ningependa kusafiri kuenda mahali palipo karibu na asili kama ufuko ya bahari au eneo lenye milima na miti mingi. Mahali ambapo kuna hewa safi, sauti za asili na hakuna haraka ya maisha ya kila siku. Katika likizo hiyo, ningependa kuamka bila ratiba kali. Kutembea taratibu, kufurahia mandhari, kuonja chakula cha kienyeji na kujifunza tamaduni za watu wa huko. Ningependa pia kukaa tu nikitazama bahari au mazingira nikitafakari na kuwacha akili ipumzike. Sehemu ya likizo ya ndoto ni kuwa na watu ninaowapenda au hata muda wa kuwa pekeangu. Kicheko, mazungumzo marefu na nyakati za ukimya zote zina nafasi yake. Muhimu zaidi ni kujisikia huru, salama na mwenye furaha. Kwa jumla, likizo yangu ya ndoto siyo tu kuhusu kusafiri bali ni kuhusu kujiponya kiakili, kujijua zaidi na kurudi nikiwa na nguvu mpia. Ngependa tu kuenda kutembea kando ya bahari, kujivinjari vizuri. Ni likizo inayobaki moyoni hata baada ya safari kuhisha.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda kwa njiya inayonipa kupumzika kimawazo na kimwili. Maranyingi ufanya mambo madogo kama kunywa kikombe cha chai au kahawa kwani husaidia kuwandoa uchovu wa muda mfupi na kunipa nguvu ya kuendelea kazi. Pia napenda kutembea kidogo au kubadilisha mazingira ndani ya ofizi. Kutembea kidogo kuna saidia kupunguza msongo wa mawazo na husaidia mwili kuzungusha damu vizuri baada ya kukaa kwa muda mrefu. Hii hunifanya ni rudikazini nikiwa na akili safi na nguvu mpia. Baada ya hapo, mara nyingine huzungumza na wezangu kuhusu mambo ya kawaida. Sio kazi tu. Hii ni njia nzuri ya kujenga mahusiano, kucheka na kusahau kwa muda changamoto dogo za kazi. Kwa wengine, kuchukua muda wa kusikiliza muziki au kusoma kidogo jambo linaloongeza staree binafsi kwa ujumla, wakati wa mapumziko kazini ni nafasi ya kutulia, kupumzika na kujirejesha nguvu muilini. Kupunguza msongo wa mawazo, uimarisha utulivu wa akili na kunifanya nitimize kazi kwa ufanisi zaidi bada ya mapumziko haya.

Mchezaji ninayempenda sana ni Lionel Messi wa timu ya Argentina. Na kwangu yeye ni mfano wa kipekee wa ujuzi na kujituma katika michezo ya mpira wa mguu. Sina sababu moja tu ya kumpenda. Bali ni mchanganyiko wa sifa zake zote, ufanisi wake uwanjani, nidhamu yake, na jinsi anavyocheza kwa moyo na furaha. Messi ni mchezaji ambaye anacheza kwa ubunifu na akili nyingi, hakina tu nguvu au mbinu. Bali ana uwezo wa kuona nafasi na kufanya maamuzi sahihi haraka sana. Kinapofurahisha zaidi hawezi kuchezwa kwa urahisi na wachezaji wengine jambo linaloonyesha kiwango chake cha juu cha ustadi. Ninaikumbuka mara ya kwanza nikiona mesi akicheza na timu ya Barcelona. Namshangaa jinsi anavyoweza kuunganisha wenzake na kubadilisha mchezo kwa dakika chache tu. Hakuna kiburi, hakuna kujipamba sana lakini kila kitendo chake uwanjani kinaonyesha ushikaji wa lengo na heshima kwa mchezo kwa ujumla, messi ni chanzo cha msukumo kwangu. Muonyesha mtu anaweza kufikia kilele cha ujuzi kwa kazi ngumu, nidhamu na shauku ya kweli. Nikimuangalia kicheza, huhisi furaha, msisimko na hamasa ya kuendeleza kile ninachokipenda au kufanya vizuri katika maisha yangu binafsi.

Kila siku, mimi huenda kazini kwa kutumia usafiri wa umma, kama basi au daladala, kulingana na muda na mahali ni napoenda. Jia hii inanisaidia kuokoa gharama za usafiri, binafsi na pia kunipa na fasi ya kupumzika kidogo au kusoma kidogo ni kiwa safarini. Mara nyingine ni kihitaji haraka au nikienda pahali mbali na pendelea kutumia gari laki binafsi au teksi. Hii huni ruhusu kwendesha kwa uhuru bila kusubiri muda mrefu na kuniruhusu kupanga ratiba yangu vizuri. Zaidi ya hapo wakati mwingine ninatembea kwa miguu hasapale mahali panapokuwa karibu. Kutembea kuna nisaidia mwili na akili kutoa na fasi ya kupumzika kidogo na pia kunifanya nijisikia afya. Kwa ujumla njia zinazotumia za usafiri kila siku ni mchanganyiko wa gari zauma za kibinafsi. Na pia kutembea kidogo kulingana na mahitaji, muda na urahisi. Njia hizi zote husaidia kunifikisha kazini au sehemu nyingine. Kwa haraka, salama na kwa urahisi kadri inavyoweze kana.

Kazi ya ushirikiano na watu wengine ninaifanya kwa njia ya mpangilio, heshima na mawasiliano wazi. Kwanza kabisa, huwa naelewa vizuri malengo ya timu na kila moja anachohitaji kufanya. Hii husaidia kila mtu kujua nafasi yake ya kupunguza, kuchanganyikiwa au kurudia kazi ya wengine. Pili, ninaweka mawasiliano ya wazi na wenzangu. Ninauliza maoni yao nasikiliza kwa makini na kutoa maoni yangu kwa heshima. Hii husaidia kuondoa kuto kuelewana na kufanya kazi iwe ya urahisi zaidi kwa kila mtu. Tatu, ufanya kazi ya kwa ushirikiano wa dhati. Nikiwa na wenzangu, ujaribu kusaidiana pale mtu anapokosa au anatakiwa kufanya kitu kingine. Kila mmoja anakuwa, anaona, huwa, anadhaminiwa na hii huongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Zaidi ya hapo, ujenga uhakika na uwaminifu nikiahidi kushirikiana na kusaidia huwa nahakikisha natimiza ahadi langu. Wafanyakazi wenzangu wanapohisi kwamba wanaweza kutegemea kazi inakua rahisi na matokeo bora yanapatikana kazini. Kwa ujumla, kufanya kazi ya ushirikiano, kuna hitaji kujua malengo, kuwasiliana vizuri, kushirikiana kwa dhati na kuaminiana. Njia hii hufanya kazi kuwa yenye tija, inafurahisha na huongeza uhusiano mzuri kati ya wafanyikazi.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu kuna nipa utulivi wa akili na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Nikiwa msituni, napenda kusikia sauti za ndege, upepo, unapopita kwenye miti na harufu ya udongo baada ya mvua. Mazingira haya hunisaidia kupunguza mawazo mengi na msongo wa mawazo uliopo katika maisha ya kila siku. Kutembea msituni pia hunipa nafasi ya kujifunza na kutafakari. Naweza kuona mimea tofauti, wanyama wadogo na kufurahia uzuri wa mazingira bila haraka. Zaidi ya hapo ni mazoezi mazuri ya mwili kwa sababu kunafanya mtu atembe kwa muda na kupumua hewa safi. Kwa ujumla, kutembea msituni ni shughuli ni nayoipenda kwa sababu unifanya nijisikie huru, mwenye amani na mwenye nguvu mpya la kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.

Tunda langu la kupendeza ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kula na linatoa nguvu haraka. Ni tunda linalofaa kwa kila wakati, asubuhi, katikati ya mchana au hata kabla ya kufanya mazoezi. Zaidi ya ladha, ndizi hunisaidia kuwa na afya njema kwa sababu lina nyuzi, za lishe na viru. Tubisho muhimu kama potasiamu. Hii hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na mwili wangu ukiwa imara. Pia napenda jinsi ndizi inavyoweza kutumika kwa njia mbali mbali. Kula kama ilivyo, kutengeneza smoothie au kuingia kwenye dessert. Ni tunda rahisi la furaha na linalonipa starehe kila ninapolila. Kwa ujumla, ndizi ni tunda langu la kupendeza kwa sababu linatoa ladha nzuri, nishati na furaha ndogo ya kila siku, bila shaka ni kipenzi changu kila wakati.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa hunipa hisia ya utulivu na nguvu hasa nikinywa asubui au usiku kabla ya kulala. Napenda ladha yake laini na jinsi yanavyokwenda vizuri na vyakula vingine kama chai, kahawa au nafaka za asubui. Zaidi ya hapo, maziwa ni muhimu kwa afya ya mwili hasa kwa mifupa na meno. Hunisaidia kujisikia nikiwa na nguvu na kunipa lishe ninayohitaji kila siku. Wakati mwingine napendelea maziwa ya moto. Hasa kunapokuwa na baridi kwa sababu hunifanya nijisikie nikiwa nimetulia. Kwa ujumla kunywa maziwa ni sehemu ya kawaida ya maisha yangu na ni kinywaji ninachokifurahia mara kwa mara.

Mimi napendelea viatu vina vyokuwa vya starehe na vina vyofaa kwa shuguli mbali mbali, badala ya zile zinazokua ngumu au zisizo rahisi kuvaa muda mrefu. Kwa kazi au mikutano, napenda viatu vya kisasa, vina vyofaa sura ya mwili, lakini pia vina vyonipa faraja kwa migu. Hii inafanya niwe na huakika na wakutembea au kusimama kwa muda mrefu bila kuchoka. Kwa shuguli zisiso rasmi, napenda viatu vya michezo au sneakers. Hivi hufanya iwe rahisi kutembea, kucheza au kufanya shuguli za kila siku bila kutoelea. Pia huangalia mtindo kidogo kwa sababu viatu vinaongeza muonekano mzuri na kujifanya nikiwa mtanashati. Kwa ujumla napendelea viatu ambavyo vina vinafaharisha migu vina vyofa kwa tukio na vinaonekana vizuri. Hii inarahisisha maisha ya kila siku na kunifanya nijisikie huru na mwenye kujiamini.

Ndio, napenda chakula cha haraka, lakini si mara zote. Chakula cha haraka kinaweza kuwa kitamu na rahisi na wakati sina muda. Wa kuandaa chakula cha kawaida au ninapohitaji kitu cha haraka. Ninapenda pizza, burger au chips mara chache. Hasa pale napohitaji kuridhisha njaa haraka na kufanya kitu cha kufurahisha mara moja. Hata hivyo, sijapenda kula chakula cha haraka kila siku. Kwa sababu mara nyingi, hakina lishe ya kutosha kama chakula cha nyumbani. Napendelea kutumia chakula cha haraka kama burudani au kwa wakati maalum lakini si chakula cha kawaida kila siku. Kwa ujumla, chakula cha haraka ninachokipenda ni kile kinachonifanya nijisikie furaha na kuridhika kwa muda mfupi. Lakini napenda pia kulinganisha na vyakula vyenye lishe ili kuwa na afya njema.

Mimi napendelea kujisimamia, lakini pia ninaweza kusimamiwa pale inaitajika. Kujisimamia, kuna nipa uhuri wa kufanya mamuzi yangu mwenye, kupanga ratiba yangu na kuchagua njia ninayopenda kufanya kazi au shugli. Hii hunisaidia kujijua zaidi kuwa na uwajibikaji na kujenga nidhamu binafsi. Hata hivyo, kusimamiwa pia kuna faida yake. Mara nyingine, mwongozo kutoka kwa mtu mwenye uzoefu au musimamizi husaidia kuepuka makosa na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hii ni muhimu hasapale kuna changamoto au jambo mpia ambalo siwezi kufanya peke yangu kwa urahisi. Kwa ujumla, napendelea kujisimamia kwa kawaida. Kwa ni hunipa uhuru wa kujitegemea, lakini kusimamiwa kunaweza kuwa msaada muhimu wakati unahitaji mwongozo au mwanga katika kazi flani usiyoilewa zaidi. Uchambuzi na mchanganyiko wanjia hizi zote, ufanya kazi yangu iwebora na maisha yangu ya kila siku yawe yenye utulivu.

Napendelea mbwa ingawa pia nawapenda paka. Mbwa hunivutia kwa sababu ni waaminifu, wachangamfu na hupenda sana kuwa karibu na watu. Wanapenda kucheza, kutembea nje na mara nyingi huonyesha furaha wazi wazi jambo linalonifanya. Nijisikie nikiwa na rafiki wa kweli. Paka nao wana uzuri wao, ni watulivu, wanajitegemea na ni rahisi kuwahudumia. Lakini kwa upande wangu, napenda zaidi umbo kwa sababu wanalingana na tabia yangu ya kupenda kushirikiana na kuwa hai. Kwa ujumla, ingawa nawaheshimu wote, mbwa ndiyo ninawapendelea zaidi kwa sababu ya uaminifu wao. Urafiki na furaha wanayoleta katika maisha ya kila siku.

Mara nyingi, natumia wifi hasaa nikiwa nyumbani au kazini. Wifi hunifurahishia, hunirahisishia kufanya mambo mengi mtandaoni bila kuhangaika na matumizi makubwa ya data ya simu. Naweza kutazama video, kusoma taarifa au kuwasiliana na watu kwa muda mrefu bila wasiwasi wa kuishiwa kifurushi. Hata hivyo, nikiwa nje au safarini, mimi hutumia data ya simu. Data hunisaidia kuendelea kuwasiliana, kutumia ramani au kuangalia taarifa muhimu pale ambapo wifi haipatikani. Ingawa hutumia kifurushi kidogo inanisaidia sana katika hali za dharura au uhitaji wa haraka. Kwa ujumla, napendelea wifi kwa matumizi ya kawaida na data ya simu kwa matumizi ya nje. Mchanganyiko wa vyote viwili hunifanya niwe mtandaoni wakati wote kwa urahisi na ufanisi.

Ndiyo, mimi hupiga kura, kila baada ya miaka tano inavyozingatiwa hapa nchini Kenya. Katika kura zilizopita mnamo elfu mbili na kumi na mbili, nilimpigia kura mwanasiasa ambaye jina yake ni Raila Odinga. Lakini hakuweza kufuzu ama kushinda ila ni mhasibu wake alishinda kwa jina William Ruto. Jambo hili halikunifurahisha kabisa kwani nilimtaka Raila aingie ndio aweze kuwasaidia wananchi wa Kenya kuishi vyema zaidi na sisi kukua kama nchi.